Kwa kawaida sisahihishi mara kwa mara sana. Nizaisha kikiwa kimianza kuwa pole pole. Hakipati update tena au tunapokuwa na sababu na maana kama usalama au kazi. Mara nyingi naweza kuwa baada ya miaka kadhaa. Sio kila mwaka.

Mazoezi yangu ya kila siku huwa rahisi, lakini ya kuendelea kawaida nafanya ketembea huku kukimbia kidogo asubuhi alafu mazoezi mepesa kama push up sit up na kunyosha mwili. Sifanyi kwa nguvu sana lengo ni kuweka mwili hali hai na kili iwe fresh kila siku.

Rafiki wangu wa karibu tulikutana katika kanisani. Na ilikuwa siku mzuri hiyo siku. Pia ni mjeuri na ananipendeza. Tunayofanya pamoja ni kuzungumza kupanga mambo ambao ya kimaisha tutakayokua tukifanya. Rafiki huyo. Nilimpenda hivyo tu naam.